Mimi napenda shati ni kwa sababu ya mwonekano, waheshima na wakitalamu. Shati hasa ya vitufe na kola hutoa muonekano nadhifu na wa heshima. Inafaa zaidi kwa mazingira ya ofisini, mikutano au hafla rasmi kama harusi ambapo unataka kuonekana mtalamu na mwenye mpangilio. Pia inatumika kote. Shati inaweza kuvaliwa ndani ya suruali, kwa mwonekano rasmi, au nje kwa mwonekano wa kawaida zaidi. Inaweza pia kuvaliwa na koti au sweta ili kuongeza mtindo wako. Pia kujiamini. Kuvaa shati iliyopangwa vizuri, kunaweza kukupa hisia ya kujiamini zaidi, na kukwezesha kwasilisha taswira bora zaidi ya wewe mwenyewe.

Mambo yanayonifanya nicheke ni yale yanayoguza hisia za kweli na hali za maisha ambazo sote tunapitia. Vichekesho vya kushtukiza. Ile hali ambapo kitu kinatokea kinyume kabisa na unavyo tegemea. Kwa mfano, mtu akizungumza jambo zito sana, kisha kamalizia na utani mwepesi usio tarajia. Watoto wana maajabu yao. Watoto wadogo wana namna ya kusema mambo kwa ukweli, mwingi na bila hila. Maswali yao au jinsi wanavyo jibu kuiga watu wazima huwa ni chanzo kikubwa cha kicheko vichekesho vya hali. Yale makosa madogo tunayofanya binadamu kama vile kutafuta miwani kumbe umevaa kichwani au kukumbana na hali fulani ya aibu ambao kila mtu anaweza kuhusiana nayo. Marafiki na utani wa ndani hakuna kitu kizuri kama kidogo kinachotokana na utani ambao unajulikana na kikundi kidogo cha marafiki wakaribu ambapo neno moja tu linaweza kumfanya kila mtu acheke hadi machozi yamtoke. Wachekesha watu wenye kipaji cha kuona upande wa kuchekesha katika matatizo ya kila siku au siasa. Wao hutusaidia kuona kuwa maisha hayapaswi kuwa magumu wakati wote.

Wakati wa baridi kali, mimi hupenda kufanya mambo yanayonipa mwili joto na kuifanya akili itulie. Kujifunika vizuri, mimi huvaa nguo nzito za pamba au sufu, na nikiwa nyumbani napenda kujiviringisha kwenye blanketi zito, nikiwa nimekaa kwenye kochi. Kunywa vinywaji vya moto, hakuna kitu kizuri kama kikombe cha chai ya rangi yenye tangawizi nyingi, kahawa au kakao ya moto. Joto la kombe mkononi na vinywaji hivyo tumboni hunifanya njihisi vizuri sana. Kula chakula cha moto na chenye lishe. Wakati wa baridi, mimi hupendelea kula vyakula kama supu ya moto, ugali kwa mboga za majani au mseto. Vyakula hivyo husaidia mwili kuzalisha joto la ndani. Kusoma kitabu au kuangalia filamu. Kwa kuwa baridi huzuia matembezi ya nje, mimi hutumia muda huo kusoma vitabu vizuri au kuangalia filamu ambazo nimekua nikiziairisha. Ni wakati mzuri wa utulivu. Mazoezi madogo ya ndani. Ili kuchangamsha damu, mimi hufanya mazoezi mepesi kama push-ups au kuruka kamba ndani ya nyumba. Hii inanisaidia kupata joto haraka bila kuhitaji jiko. Pia naoga kwa maji ya moto. Huu ndio wakati ambapo maji ya moto huwa rafiki wa kweli. Kuoga maji ya moto kabla ya kulala, kunanisaidia kupata usingizi mnono licha ya baridi ya nje. Wewe je, unapenda kufunya nini ili kukabiliana na baridi kali?

Ndiyo, napenda kuvaa kofia sana. Kwangu mimi, kofia sio tu ulinzi, dhidi ya jua au baridi. Bali ni sehemu mihimu ya mtindo wangu wa mavazi na inategemea na hali ya hewa na tukio. Kofia ya sola. Hii ndiyo kofia ninaoipenda zaidi kwa matumizi ya kila siku. Ni nzuri kwa ajili ya matembezi ya asubuhi kufanya kazi za bustani au ninapokuwa na haraka. Na sina muda wa kurekebisha nywele zangu. Inanilinda macho dhidi ya jua na mwonekano wa kawaida. Na mtanashati. Kofia na ufukweni. Inapokwa nimeeenda ufukweni au kwenye picnic. Kofia kubwa yenye mdomo mpana ni muhimu sana. Inanipa ulinzi wa kutosha usoni na shingoni dhidi ya miale mikali ya jua. Huku ikiongeza mguzo wa kipekee kwenye mavazi ya ufukwani. Kofia ya baridi, ninapoenda maeneo yenye baridi kali. Kama huku nakuru nyakati za asubuhi na jioni, kofia ya asufu ni lazima. Inasaidia sana kuweka kichwa na masikio joto na inafanya nijihisi nimepata faraja papo hapo.

Mchana mimi huwa napenda kula wali maharage au wali samaki. Sababu kubwa ni kwamba mchana huwa na harakati nyingi. Hivyo, wali ni chakula ambacho hakileti uvivu sana kama ugali. Lakini kinasababisha vizuri hadi jioni. Huwa napenda sana kuongeza kachumbari yenye limau kwa mbali, mbaka za majani na kipande cha parachichi kama likowepo. Pia mara chache nikibanwa na kazi sana sina muda wa kukaa kwenye mkahawa. Huwa nakula chipsi mayai kwa sababu inapatikana haraka na ni tamu sana ikiwa na pilipili kwa mbali. Wewe je mlo wako wa mchana huwa unapenda uwe na nini ili siku yako iende sawa.

Kama binadamu anayejali mazingira, nimechukua hatua kadhaa za makusudi kupunguza matumizi ya plastiki. Mi huenda sita bila mfuko wa plastiki. Kila ninapoenda sokoni au dukani, nimezoea kubeba mfuko wangu wa kitambaa au ule wa mwanzi. Sipokei kabisa mifuko ya plastiki inayo tolewa madukani hata iwe ya bure. Chupa ya maji ya kudumu. Badala ya kununua maji ya chupa kila nikiwa safarini au kazini. Ninabeba chupa yangu ya chuma ambayo naweza kuijaza maji muda wowote. Hii imepunguza mamia za chupa za plastiki ambazo ningetupa kwa mwaka. Kuepuka vifaa vya kutumia utupe. Sipendi kutumia vijiko, uma au mirija za plastiki. Ikiwa nakula sehemu ambayo wanatoa vifaa hivyo, nimebeba seti yangu ndogo ya vifaa vya kulia vya mbao au chuma kwenye begi langu. Kununua bidhaa kwa wingi. Najitahidi kununua vitu kama mchele, unga au maharage kwa magunia au mifuko mikubwa badala ya pakiti ndogo ndogo ambazo huongeza taka za plastiki nyumbani. Kuchagua bidhaa zenye vifunga shio mbadala. Ninapokuwa dukani na chagua bidhaa zilizo fungashwa kwenye karatasi au kioo badala ya plastiki. Kwa sababu kioo na karatasi ni rahisi zaidi kurejezwa. Huku mtaani kwetu, sote tunajitahidi kufuata utaratibu huu, ili kuweka mazingira yetu safi. Wewe unachukua hatua gani ndogo ilio kusaidia kupunguza taka hizi za plastiki?

Nimejifunza kwa ustawi wangu ndiyo kipaumbele cha kwanza, hivi ndivyo navyofanya ili kujutunza kimwili na kiakili, kulinda afya ya akili. Kila siku asubuhi, ninaanza kwa dakika kumi za ukimya au kutafakari, kabla ya kushika simu. Pia, najitahidi kuweka mipaka na teknolojia, usiku baada ya saa mbili naweka simu mbali ili ubongo wangu upumzike. Kunywa chakula na maji. Kama nilivyokuambia, nakula mlo kamili mchana, lakini pia nakunywa maji mengi sana. Nimeacha kabisa vinywaji vyenye sukari nyingi, na badala yake nakunywa maji ya matunda ya asili. Mazoezi ya mwili, sio lazima niende gym kila siku, lakini najitahidi kutembea kwa miguu. Umbali mrefu au kufanya mazoezi za kunyoosha misuli nyumbani. Inanisaidia kutoa msongo wa mawazo na kuufanya mwili ujisikie mchangamfu. Kupata usingizi wa kutosha. Najitahidi kulala angalau saa saba hadi saa nane kila usiku. Usingizi mzuri ndio unaonifanya niamke nikiwa na akili yenye uwezo wa kufikiri vizuri na kufanya kazi kwa ufanisi. Kujifunza kitu kipya. Kujitunza pia ni kulisha akili. Kila siku nasoma angalau kurasa chache za kitabu au kusikiliza mada fulani ya kunijenga ili nisibaki nyuma kimaarifa. Muda wa watu ninaowapenda. Kupiga story na kuchoka na marafiki au familia ni tiba tosha. Inaniongeza furaha na kunifanya nijisikie nina thamani. Wewe jee, una utaratibu gani maalum wa kujijali au pengine kuna kitu unatamani kuanza kufanya ili kuboresha afya yako.

Najitahidi kufanya mazoezi mara nne kwa wiki. Ratiba yangu huwa hivi, jumatatu na jumatano, huwa nafanya mazoezi ya nguvu, au kunyanyua uzito kidogo ili kuimarisha misuli. Jumanne na Alhamisi, huwa napendelea kukimbia kidogo, au kutembea haraka kwa dakika thelathini hadi hamsini ili kuchangamsha moyo na mapafu mwisho wa wiki. Huwa napumzika lakini mara nyingi jumamosi asubuhi naungana na marafiki kwa ajili ya matembezi marefu au mchezo wa mpira wa miguu, tenisi ili kufurahia mazingira. Zamani nilikuwa najilazimisha kufanya kila siku lakini niligundua kuwa mwili unahitaji muda wa kupumzika na kupata nguvu mpya.

Hali ya hewa ni tulivu na ya kupendeza kama ilivyo kawaida ya mwezi huu. Kwa sasa ni usiku na anga limejaa mawingu kiasi huku kukiwa na upepo mwanana unovuma kwa kasi ya takriban kilomita kumi na tatu kwa saa kutokea kaskazini mashariki. Joto limepoa na kufikia nyuzi ya joto kumi na tano. Jambo linalofanyo usiku huu uwe na baridi, kiasi inahitaji sweta jepesi au blanketi. Mapema mchana wa leo, hali ilikuwa ya jua na joto wastani. Unye nyevu hewani uko karibu. Asilimia sabini na nne. Hivyo hali haijawa ya ukame sana. Hakukuwa na mvua leo, na utabiri unaonyesha kuwa usiku huu utendelea kuwa mkavu bila tishio la kunyesha. Ni usiku mzuri wa kupumzika baada ya siku ndefu. Vipi huko uliko? Hali ya hewa inaruhusu hata kutoka nje kidogo au umeshaa jifunika ndani kwa baridi.

Kifaa ambacho siwezi kabisa kuishi bila chenyewe ni simu yangu ya mkononi. Najua inaeza kuonekana kama jibu la kawaida, lakini lao hisimu imekua zaidi ya kifacha mawasiliano. Hii ndiyo ofisi yangu, benki yangu, na hata kitambulisho changu. Bila hiyo, mawasiliano na kazi siwezi kuratibu mikutano yangu, kujibu barua pepe, au kwongea na familia yangu ilio mbali. Miyamala karibu malipo yote nafanya kupitia simu, kwanzia kununua chakula chamchana hadi kulipia usafiri. Kila kitu kipo kwenye wallet ya kidigitali, ndani ya simu, ramani na usafiri. Mimi ni mtu wakupotea sana bila GPS kwenye simu, nisingeweza kufika sehemu mpia kwa uhuraisi au kujua hali ya foleni barabarani. Kumbukumbu na burudani.

Ninaamini kuwa mabadiliko ya kweli, yanaanza na hatuwa ndogo za kila mmoja wetu. Hivi ndivyo ninavyo jitahidi kusaidia jamii yangu, kushiriki elimu. Mimi ni muumini mkubwa wa elimu. Huwa najitolea muda wangu mwishoni mwa wiki kuwasaidia vijana mtani kwetu, au kupitia majukua ya mtandaoni kuhusu matumizi sahihi ya teknolojia na jinsi ya kupata fursa za kazi ki-digitali. Katika dunia hii ya leo. Marifa ni nguvu, utunzaji wa mazingira. Kama nilivyo kuwa leo kuhusu kupunguza plastiki, huwa na shiriki kikamilifu katika kampeni za usafi mtani kwetu. Kila jumamesi ya mwisho wa mwezi, tuna utaratibu wa kufanya usafi wapamoja ili kwa kikisha mitaro yetu haizibwi na mazingira yanapaki salama kwa watoto wetu. Usadia wenye uhitaji, sio lazima uwe na mamilioni. Mimi huchanga fungo dogo la mapato yangu kila mwezi kwa ajili ya kuchangia mahitaji ya msingi kama chakula na vifa via shule kwa watoto yatima au familia zinazopitia wakati mgumu hapa jirani. Kuhimiza hamani na umoja katika mitandaoni ya kijamii na jitahidi kuwa sauti ya busara. Badaya kusambaza habari za upotoshaji au chuki nachagua kusambaza jumbe zina zojenga na kuleta matumaini. Kusaidia biyashara ndoko. Badala ya kuenda kwenye maduka makubwa kila wakati. Ninapendelea kununua mboka na mahitaji yangu kutoka kwa mama, mtilia na wauza kenge wa hapa mtani. Hii inanisadia kukuza uchumi wa watu wetu wakaribu kwa moja kwa moja.

Mimi ni shabiki mkubwa wa filamu zinazofanya akili ifikiri sana. Yaani science fiction na psychological trailers. Sababu ni katika mwaka huu, tunaona teknolojia nyingi tulizoziona kwenye filamu miaka kumi iliyopita zikiwa ukweli. Napenda filamu zinazoonyesha maisha ya baadaye, kusafiri angani au jinsi akili mnemba inavyoweza kuingiliana na binadamu. Inanifanya nifikirie kuhusu uwezekano wa maisha yetu baadaye. Napenda filamu zenye mafumbo na zinazochocheza akili zile ambazo huwezi kutabiri nini kitatokea mwishoni. Zinanifundisha kuelewa tabia za binadamu na jinsi akili zetu zinazofanya kazi katika hali ngumu. Wakati mwingine napenda kuangalia vitu vya kweli hasa makala kuhusu mazingira, historia ya ulimwengu au maisha ya watu waliobadilisha dunia. Inaniongeza maarifa mapya. Pia siwezi kuacha kuangalia filamu za vichekesho. Kidogo mwishoni mwa wiki yana changamoto nyingi. Hivyo kucheka kidogo ni muhimu sana kwa ajili ya kupunguza msongo wa mawazo. Wewe je, unapenda filamu za mapigo au zenye msisimko mwingi? Au unapenda zaidi filamu za mapenzi zinazoguza hisia?

Ku anza mradi mpya kwangu ni mchakato wa kusisimua lakini una hitaji mpangilio mzuri ili usinihuwishe baadae huo ndo utaratibu ninao ufuata. Ku elewa kwanini kabla ya kuanza lolote najiuliza lengo kuu la mradi huu ni nini ikiwa sielewi lengo la mwisho. Ni rahisi kupoteza mwelekeo naandika lengo kuu kwa sentensi moja fupi utafiti wa kina. Situmii nguvu nyingi kuanza kabla ya kujua mazingira. Natumia zana za AI na kutembelea Google Search kutafuta miradi inayofanana na huu. Makosa waliyofanya wengine na mbinu mbora za sasa za mwaka huu. Kuvunja mradi katika vipande vidogo vidogo. Mradi mkubwa unaweza kutisha huwa nauvunja katika hatua ndogondogo zinazoweza kutekelezeka. Kwa mfano, badala ya kusema, nitajenga nyumba na sema, wiki hii nitachora ramani, kuchagua zana sahihi, nachagua teknolojia itakayo nisaidia kwa sasa, natumia mifumo ya usimamizi wa kazi kama trilo, au notion ili kufuatilia maendeleo yangu ya kujiwekea vikumbusho, kutenga muda, maalumu, kwenye kalenda yangu, natenga saa maalum ya kazi nzito, wakati huu nazima simu na notification zote ili niweze kueka akili yangu yote kwenye mradi bila usumbufu kutafuta maoni ya mapema sipendi kusubiri hadi mradi uishe ndio nionyeshe watu huwa naonyesha mfano kwanza kwa marafiki au wafanya kazi wenzangu ninao wamini ili wanipe maoni mapema kabla sijapoteza muda mwingi kwenye njia isiyo sahihi kuanza ni sehemu ngumu zaidi lakini nikishapata momentum au kasi ya kuanza mambo mengine hujipa yenyewe. Wewe je unapoanzisha jambo jipya, hua unapenda kupanga kila kitu hadi mwisho, au wewe ni mtu wa kuanza, kisha utajua mbele kwa mbele.

Ndiyo napenda sana kujaribu teknolojia mpya inasisimua sana kuona jinsi maisha yanavyobadilika haraka akili mnemba ni ajabu jinsi mifumo ya AI sasa hivi imekua sehemu ya kila kitu kuanzia kusaidia kazi za ofisini hadi kupanga ratiba za afya huwa najitahidi kuwa wa kwanza kujaribu apps mpya zinazotoka ili kuona jinsi zinavyoweza kurahisisha maisha yangu vifaa vya kuvaa napenda teknolojia inayofuatilia afya yangu saa na pete janja zinawezwa kunieleza hata kama nitapata homa kabla sijaanza kujiskia vibaya hilo ni jambo ambalo nisingiweza kuliacha teknolojia ya nyumbani ni raha sana kuweza kuamuru taa zizime au jokofu likuambie maziwa yameisha kupitia sauti tu najitahidi kuifanya nyumba yangu iwe ya kisasa zaidi kadri ninavyoweza hata hivyo pamoja na kupenda teknolojia hizi mimi mtu anayejali sana faragha kabla kuanza kutumia kifaa chochote kipya huwa nachukua muda kusoma jinsi kinavyotumia data zangu usalama wa data ni muhimu kama usalama wa nyumba yako.

Machagua yangu yanategemea sana na aina ya mchezo lakini hapa ndipo moyo wangu ulipo mpira wa miguu ingawa kikazi kipya cha akina erling harland na keila mbape kinatawala soko la dunia hivi sasa kwa kasi na ufungaji wa mabao bado nina heshima ya pekee kwa lionel messi hata akiwa anaelekea ukingoni mwa taaluma yake ufundi wake wa jinsi anavyosoma mchezo ni kitu ambacho hakijawahi kutokea tena pia hapa nyumbani mimi ni shabiki wa wachezaji wenye jitihada kama bwana samata kwa jinsi alivyofungua milango kwa vijana wengi mpira wa kikapu siwezi kuacha kumtaja lebron james ni ajabu kuona anavyoendelea kucheza kwa kiwango cha juu. Licha ya umri wake nidhamu yake ya mwili na akili yake ya michezo ni funzo kwa mwana michezo yeyote. Riadha kama mwanadamu anaishi Afrika mashariki eliud kipchoge ni shujaa. Inavutia sana na inanipa hamasa kwenye maisha yangu ya kila siku sio kwa ya mchezo pekee mimi napenda wachezaji ambao zaidi ya kipaji wana nidhamu ya na roho ya ushindi.

Hapa na mimi binafsi zipendelei kuvaa vipuli ingawa naona ni urembo mzuri sana kwa watu wengine na unasaidia kuonyesha haiba au utamaduni wa mtu mimi napendelea mwonekano wa kawaida na rahisi kwenye upande wa urembo au vifaa mimi huishia kuvaa saa nzuri ya mkononi na labda pete moja tu basi. Hata hivyo, katika mwaka huu, naona mitindo ya vipuli imebadilika sana. Kuna vipuli janja ambavyo si urembo tu, bali vina uwezo wa kufuatilia mapigo wa moyo na afya ya mwili. Teknolojia hiyo inaanza kunifanya nifikirie mara mbili. Maana napenda sana vifaa. Vinavyonipa taarifa za afya yangu.

Ndiyo nimewai kushiriki mashine kadha hasa wakati wa miaka yangu ya shule zamani nilikuwa napenda sana kushiriki mashindano ya riadha nakumbuka ule msisimko wa kusimama kwenye mstari wa kuanzia moyo ukienda mbio na kusubiri sauti ya bastola au kipyenga haikuwa tu kuhusu kushinda bali kuhusu kuona kama naweza kuvunja rekodi yangu ya muda wa nyuma. Hivi karibuni katika ulimwengu huu nimekua nikishiriki zaidi mashindano ya kitaaluma na midahalo. Haya yananisaidia sana kuchangamsha akili na kunifanya nijifunze kufanya kazi kwa haraka chini ya shinikizo. Kuna kitu kimoja ambacho mashindano yamenifundisha. Kushindwa siyo misho. Kuna wakati nilishiriki mashindano ya uandishi na. Sikushinda hata tuzo ya faraja. Lakini maoni niliyopata kutoka kwa majaji yalinifanya niwe mwandishi bora zaidi leo.

Juisi ninayoipenda zaidi ni juisi ya mchanganiko wa nanasi na tangawizi ninapenda juisi hii kwa sababu latha utamu wa nanasi ukichanganyika na ile latha ya ukali kidogo ya tangawizi unaleta msisimko wa pekee hasa ikiwa imepozwa vizuri na barafu wakati wa mchana wenye joto afya katika mwaka huu ambapo tunajali sana kinga ya mwili. Tangawizi inanisaidia sana kuimarisha afya na mfumo wa meng'enyo wa chakula. Pia wakati mwingine napenda sana juisi ya parachichi. Ilio changanya na maziwa kidogo na asali. Hii huwa kama chakula kabisa maana inanijaza nguvu hasa baada ya kutoka kufanya mazoezi ya asubuhi. Wewe je unapendelea juisi ya matunda moja tu kama embe au machungwa au wewe ni shabiki wa kuchanganya matunda tofauti.

Ninajihisi mwenye msisimko lakini pia nina kiwewe kidogo. Hata kama nimejiandaa vizuri kiasi gani kila mara ninapokaribia kuanza wasilisho. Moyo huwa unaenda mbio kidogo. Lakini nimejifunza kuwa hali hiyo ni mzuri kwa sababu inaonyesha kuwa ninajali kile ninachokifanya na ninataka kutwa kilicho wabora. Hivi ndivyo ninavyojihisi na kujiandaa wakati wa wasilisho. Kujiamini kupitia maandalizi, ninajisikia vizuri zaidi nikijua kuwa nimefanya utafiti wa kutosha. Tunatumia zana za kisasa na kidigitali, zinazofanya maonyesho ya picha na data yawe ya kuvutia sana. Jambo ambalo lilanipa amani kwa wasikilizaji wataelewa ninachosema, hamu ya kushirikisha. Najisikia furaha kuona watu wanaitikia kwa kile ninachoeleza. Wakati wa wasilisho, nikiona watu wanaitikia kwa kichwa au kutabasamu inanipa nguvu zaidi ya kuendelea. Hofu ya maswali. Sehemu inayofonya nifikirie sana ni wakati wa maswali na majibu. Huwa najiuliza. Je, kutakua na swali ambayo nitalikwamaa, lakini mwisho wa siku, nimejifunza kusema sijui, nitalifanyia kazi, kama sina jibu la hapo hapo. Nikimaliza tu wasilisho, huwa najihisi kuwa nimeondolewa mzigo mzito mabegani, ile hali ya kuridhika baada kufikisha ujumbe ulio kusudiwa ni moja ya hisia nzuri sana kazini au masomoni.

Siku yangu ya kuzaliwa imekua ni wakati wa kutulia na kutafakari zaidi kuliko kufanya sherehe kubwa za kelele. Asubuhi ya utulivu. Huwa naanza siku kwa shukrani. Napenda kuamka mapema, kufanya mazoezi mepesi na kupata kifungua kinywa kizuri. Nikiwa ninasoma kitabu au kusikiliza muziki naupenda. Chakula cha mchana na familia. Badala ya kuenda klabu. Napendelea kualika marafiki wachache wa karibu na familia nyumbani au kwenda kwenye mkahawa tulivu kwa ajili ya mlo wa mchana. Kama nilivyokuambia awali na maharagwe au samaki wa kupakwa, huwa havikosekani. Kutoa kwa jamii katika miaka ya hivi karibuni, nimejenga utamaduni wa kutumia sehemu ya siku hiyo. Kutembelea kituo cha watoto yatima au kutoa msaada fulani, mtaani kwetu. Hili linanipa furaha ya kweli na kunikumbusha kuwa maisha ni kusaidiana. Tathmini ya mwaka. Juni huwa nachukua kijitabu changu na kuandika mambo makubwa. Niliyojifunza katika mwaka uliopita na malengo yangu ya mwaka mpya na maisha yangu. Ni muda wangu kuzungumza na nafsi yangu. Keki na sherehe ndogo. Bila shaka, keki haikosekani. Lakini mimi si mtu wa kupakwa keki usoni. Napenda tu tukate keki tuile na tupige picha za kumbu kumbu. Kimsingi, sherehe yangu ni kuhusu upendo, shukrani, na watu ninaowajali. Wewe je, siku yako ya kuzaliwa unapenda iwe ya sherehe kubwa na marafiki wengi, au unapenda iwe tulivu kama yangu.

Ndiyo, napenda sana kutembea msituni. Katika dunia ya sasa, ambapo kila kitu kimezunguka na screen ya teknolojia, msitu ndiyo mahali pekee ninapopata utulivu wa kweli wa akili. Hewa safi na harufu ya asili. Hakuna kitu kinachoboresha kama harufu ya ardhi yenye unyevunyevu na miti baada ya mvua kunyesha. Hewa ya msituni inanifanya nijisikie kama nimesafisha mapafu yangu, kutokana na vumbi la mjini. Kupunguza msongo wa mawazo, nikizama katikati ya miti, mara nyingi huwa nazima data za simu yangu. Kusikiza sauti za ndege, upepo ukivuma kwenye majani, na sauti ya hatua zangu juu ya majani makavu, ni tiba tosha kwa akili yangu. Kugundua vitu vipya napenda sana kuangalia viumbe wadogo kama vipepeo nyayo za wanyama au aina mbalimbali za maua ya mwituni kama nilivyokuambia napenda kupiga picha msituni ni sehemu bora ya kupata picha za asili zenye kuvutia sana mazoezi ya mwili kutembea kwenye njia za milima na mabonde kunanipa changamoto nzuri za kimwili kinanisaidia kufanya mazoezi bila kuhisi uchovu mwingi kwa sababu akili inakuwa imevutiwa na uzuri wa mazingira mara nyingi nikitoka msituni huwa narudi nikiwa na nguvu mpya na mawazo mapya kwa ajili ya kazi zangu ni kama reset pattern ya maisha yangu wewe je, unajiona ni mtu wa kupenda matembezi kama haya au unapendelea zaidi kutembea kwenye mitaa ya jiji yenye shamra shamra na majengo marefu.

Ndiyo, nautumia kila siku. Kusema ukweli, siwezi kufikiria maisha bila mfumo huu kwenye simu yangu. Ndiyo, njia kuu ninayotumia kuifungua ni haraka zaidi kuliko kuchapa namba za siri kila wakati. Hasa nikiwa na haraka au nimebeba vitu mkononi. Teknolojia hii imekuwa sehemu ya maisha yangu kwanjia hizi. Malipo, ninapofanya miamala ya kibenki au kununua bithaa mtandaoni, ninatumia alama ya kidole kuhakiki malipo, inanipa amani ya moyo kwa sababu najua ni vigumu kwa mtu mwingine kuiba alama yangu kuliko kuiba na mba ya siri. Ofisini, hata kule kazini kwetu, tunatumia alama za vidole kuingia mlangoni na kusaini mahuthulio, imerahisisha mambo sana na kuondoa u lazima wa kubeba kadi za plastiki ambazo mara nyingi huwa na zisahau. Hata hivyo, wakati mwingine huwa inanipa changamoto kidogo, nikitoka kufanya mazoezi ya mikono, ikiwa na jasho au maji. Mashine inakataa kunitambua, lakini kwa ujumla ni teknolojia ninayotegemea sana kulinda faraga yangu. Wewe je, unajiskia salama zaidi ukitumia alama ya kidole au bado unaumini namba za siri.